Nina zisherehekea mwaka mpya kwa kukusanyika na familia na marafiki nyumbani kwangu. Tunapika chakula kizuri kama pilau, kuku na keki. Mwisho wa dakika za mwaka, tuna tizama tamasha na kuumiza macho kwenye televisheni na kuhesabu kuanzia sekunde kumi hadi sufuri. Baada ya mwaka mpya kuingia, tunashikana mikono na kutoa baraka na matakwa yetu. Kwa kila mmoja, pia tunacheza muziki na kucheza ngoma hadi usiku wa manane. Mara nyingi, tunawasha kondoo wa rangi ama kendoli ya rangi mbalimbali nje ya nyumba kwa ajili ya furaha. Inapenda kutumia fursa hiyo kufanya mpango na mwaka mpya na kutoa ahadi za kibinafsi. Sherehe ninakumbusha umuhimu wa kushukuru kuwa na matumaini ya jayo. Kwa ujumla, siku ya furaha na mabadiliko ambayo, nina iandaa kwa hamu.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuzungumza lugha nyingi za kigeni kwa ufasaha. Hasa Kiingereza, Kifaransa na Kichina. Uwezo huu ungefungulia milango ya fursa za kazi za kimataifa na kusafiri bila shida ya mawasiliano. Pia, ningeweza kusoma vitabu, kutazama filamu na kujifunza mambo kutoka katika tamaduni mbalimbali bila kutegemea tafsiri. Uwezo huu ungenifanya niwe na uwezo wa kushiriki kwa hurahisi katika mikutano ya kimataifa na kujenga urafiki na watu kutoka nchi tofauti. Kwa hujumla kuwa na ufasaha wa lugha nyingi ni kipawa ambacho kinaongeza uwezo wa kufikiri, na kushiriki katika ulimwengu mkubwa.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni mara nyingi, hununua nguo, viatu, vitabu na vifaa vya nyumbani kupitia tovuti katika programu kama Jumuhia na kilimall. Ununuzi mtandaoni unanikopesha urahisi wa kuchagua bidhaa kutoka nyumbani bila kusafiri. Na huduma ya kupelekwa kwa mlango kunakokoa muda pia, bei mara nyingi huwa nafuu na kuna fursa ya kupima maoni ya wateja wengi hata hivyo, nina uhakika ninaangalia tathmini na maelezo ya bidhaa kabla ya kununua ili kuepuka udanganyifu. Ununuzi mtandaoni umebadilisha tabia yangu ya ununuzi na kunifanya niwe na ufikiaji wa aina nyingi za bidhaa kutoka sehemu mbalimbali. Kwa ujumla, ni njia ya kisasa rahisi na yenye ufanisi wa kukidhi mahitaji yangu ya kila siku.

La, mimi sipendi kucheza mchezo ya ubao, sababu nikuwa mchezo ni hitaji ya muda mrefu wa kukaa na kufikiria sana. Ambayo sio kipawa changu, napenda zaidi shughuli zenye mwendo na ni sharti kama kukimbia au kucheza mpira wa mguu. Michezo ya ubao, hunichosha na huhisi kuwa nimepoteza wakati hata hivyo, nimewai kucheza bao na draft wakati wa utoto, lakini sikutamani. Napenda kuona wenzangu wakicheza na kushangilia ujuzi wao. Kwa ujumla, nimeamua kujikita katika michezo ya mwili na shughuli nyingine zenye hamu ya kuleta mabadiliko ya haraka.

Wakati wa mvua, shughuli zangu huwa tofauti kabisa kwa kawaida, mimi huwa ndani ya nyumba. Napenda kunywa moto na kuona mvua inanyesha kwenye dirisha pia, hufanya shughuli za ndani kama kusafisha chumba, kupanga kabati au kusoma kitabu. Ki nilichokiwahi kukisahau. Sipendi mvua kwa sababu hunikosesha fursa ya kufanya mazoezi nje, kufanya kila kitu kiwe na matope na baridi siku ya mvua niliyofurahia zaidi ilikuwa wakati wa utoto. Tulipotembea shambani na babangu kukutana na mvua kubwa. Tulikimbia kurudi nyumbani tukicheka na kujaa matope mvua hunibadilishia mpango wangu kwa kughairi safari zote za nje na kumfanya nifanye kazi za nyumbani badala yake. Ninaposikia sauti ya mvua kunihisi utulivu na mahamu ya kupumzika na kukaa kimya lakini pia huniletea fadhaha huhusu, shughuli, zilizokwama na baridi isiyopendeza.